Kumbu kumbu mzuri zaidi kutoka utotoni ni zile za kucheza na familia yangu kwenye bustani au shambani. Nakumbuka jinsi jua lilivyokuwa lina ng'aa, jinsi upepo mwanana ulivyopuliza na sauti ya kucheza. Zikijaza hewa kila kitu lilionekana rahisi na kizuri hatua hakuna haraka hakuna mshikanizo kutoa furaha ya kuwa pamoja na wale niliowapenda. Nakumbuka pia vicheko vya rafiki zangu wa utotoni michezo tuliocheza na hadithi tulizoambiwa kabla ya kulala. Kila tukio ndogo lilikua na maana na linaelea ndani ya hisia zangu. Kumbukumbu hizi zinaelea ndani yangu thamani ya wakati wa pamoja na jinsi furaha inaweza kuwa rahisi lakini kwenye nguvu kubwa.

Mwandishi gani gani wa vitabu niliyependa sana ni Andrew Canare. Napenda kwa sababu anaandika hadithi ambazo zinagusa moyo wa akili kwa wakati mmoja maneno yake yana nguvu lakini pia yana urahisi kueleweka. Na kila mstari unapo unaposemwa au kusomwa unakupa hisia tofauti. Nimejifunza kuwa mwandishi mzuri situ alieleza matu matu kio mbali anayeweza kuleta hisia. Kwamisha unandoto na kutikia mskumo ukipata hadithi zake kwa mfano. Kakitika kitabu chake kimoja ni rahisi kama niko sehemu ya hadithi hiyo ni kiwa pamoja na wahusika ni kipita changamoto zao na furaha zao. Hii inafanya kusoma kitabu chake kuwa zaidi heburudani ni somo la maisha.

Nikifikiria kuhusu mavazi niliyoyapenda kuvaa napenda nguo ambazo zinafanya nijiskie huru na mwenye furaha siku zote ninapenda kuvaa nguo raisi zisizo na vizuisi lakini pia ambazo zina muonekano mzuri kwa mfano tishati rahisi au suruari nzuri ambayo ni nzito kunenepa au kuna niziku kukandamiza mwili na changu chaguo langu la kila siku hii inaniwezesha kusonga kukua huru kufanya mambo bila kuwa na wasiwasi. Pia napenda mavazi yenye rangi mzuri lakini sio rangi zinazoshangaza sana. Langi zinazotulia au mchanganyiko wa rangi zinazofaa ni zinazofanya nijiskie vizuri na kuwa na amani na nafsi yangu napenda mavazi ambayo yana muundo wa kipekee labda michoro midogo au mistari ambayo inafanya nguo ionekane ya kuvutia bila kuwa na mzigo mwingi.

Ninafikiri kuhusu mavazi, ninayo penda kuvaa. Napenda suruali zaidi kuliko sketi kwa sababu inanipa uhuru na faraja. Suruali ni rahisi kuvaa inafaa katika hali tofauti za maisha na inafanya niwe huru kusonga bila wasiwasi wowote. Napenda suruali zenye muundo mzuri na rangi zinaofaa, lakini zisizo na mzigo wa sanaa au michoro mingi ambazo zinaezafanya nisahau faraja. Huwa Kwa suruali ninaweza kufanya shughuli mbali mbali iwe ni shuleni kazini au hata wakati wa burudani bila kuathiri mtindo wangu. Pia suruali zinasaidia kujiskisa huru na kujiamini kwa sababu sirahisi kukari kuharibika au kushuka kwa suruali nzuri.

Wakati wa mapumziko kazini Mimi kupenda kutumia muda wangu kwa njia ya kufurahisha lakini pia manufaa kidogo Kwanza kabisa napenda kupumzisha kidogo kutoka kazini kuondoa stress ya akili na mwili Mara nyingi, nashusha kichwichwa na pumua kwa utulivu na kujaribu kupunguza msongo na mawazo Hii inasaidia kurekebisha akili yangu na kuendelea na kazi au umakini zaidi.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inasaidia kuelewa maisha kwa undani zaidi. Historia siyo tu kuhusu mambo za zamani, bali ni hadithi za watu, maamuzi yao, mafanikio yao na makosa yao. Kila ninapojifunza historia na hisi kama narudi nyuma kwa muda na kuona jinsi dunia ilivyokuwa kabla na jinsi mambo yalio badilika hadi kufika yalipo leo. Kunachonivutia zaidi kwenye historia ni jinsi inavyofundisha masomo la maisha inayoonyesha kuwa changamoto tunazo zipitia leo ni ni mpya na kwamba watu wa zamani waliopitia magumu makubwa lakini bado walipata njia ya kusonga mbele hii hunipa matumaini na kunifanya nijue kuwa Kila tatizo linasuluhisho hata kama halionekani haraka.

Ninapanga kazi yangu kwa njia ambayo inasaidia kufanya kila jambo kwa utulivu na bila kuchanganyikiwa kwanza napenda kuanza kwa kuangalia kazi zote zinazohitaji kufanya siku hizo au wiki hiyo. Hiyo inasaidia kuona ni kazi zipi zenye umuhimu kubwa na zipi zinaeza kusubiri kidogo. Baada ya hapo napanga kazi yangu kwa muangalio unaofaa. Kazi yenye umuhimu kubwa au zinazotaja akili. Zinazohitaji akili wa hali ya juu huwa nafanya kwanza wakati nishati yangu bado iko juu. Kazi rahisi au zisizo na dharura sana napanga kufanya baadaye au wakati wakupumzika. Hii inasaidia kuepuka shinikizo au na kuchoka haraka.

Siku za mvua napenda kubadilisha ratiba kidogo na kufanya shughuli ambazo zinafanya nijisikie vizuri ndani ya nyumba. Kwanza napenda kukaa kimya na kusikiliza sauti za mvua hii inanipa hisia za utulivu na kusaidia kupumzika baada ya shugli mingi. Mara nyingine na kaa karibu na dirisha nikifuatilia tone la mvua linazongonga ardhi jambo linanofanya nijisikie amani kuunganisha mawazo yangu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, kucheza nao huniletea furaha ya kipekee, na hunikumbusha urahisi wa maisha kicheko cha kweli, ubunifu usio na mipaka, na kuishi wakati wa sasa, ninapokuwa nao napenda kushiriki michezo raisi, kusikiliza hadithi zao na kuwaona wakitumia mawazo yao bila hofu. Hilo hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye amani moyoni. Pia kucheza na watoto hunifundisha uvumilivu na huruma huwa najifunza kuelewa hisia zao kuwapa nafasi ya kujieleza na kujiheshimu kama watu wadogo wenye mawazo makubwa. Kwangu si mchezo tu ni njia ya kujenga uhusiano kuwapa usalama na kuwacha kumbukumbu mzuri zinazodumu.

Kuna ujuzi katha ningependa kujifunza kwa sababu naamini utasaidia kukua binafsi na kuitaluma. Moja wapo ni ujuzi wa mawasiliano yakina kuweza kueleza na mawazo yangu uwazi. Kusikiliza kwa makini na kuelewa watu vizuri zaidi. Najua kuwa mawasiliano mazuri ufungua milango mingi, hujenga mausiano bora na hupunguza mikorogoro isio ya lazima. Ningependa kuwa mtu anayeweza kuzungumza kwa kujiamini lakini pia kusikiliza kwa huruma.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, unisaidia kuona mitazamo tofauti ya watu, na kunipa picha pana kuhusu jambo fulani kabla sijafanya uamuzi napo soma, ujifunza kutokana na uzoefu wa wengine, kila kinacho wasaidia walichokipenda au changamoto walizo kutana nazo. Hii unifanya nijisikie, nimejiandaa zaidi na nisiwe na haraka ya kuamini kitu bila kuelewa vizuri. Pia kusoma maoni mtandaoni unifanya ninafakari hua najiuliza kama ningefanya tofauti au kama ningekubaliana na baadhi ya mawazo hayo. Ingawa, sijachukua kila maoni kama ukweli wa mwisho napenda kuyachunja na kuchukua yale yenye maana kwangu. Kwa njia hiyo, maoni mtandaoni unisaidia kukua kifikira kufanya maamuzi yenye ufahamu zaidi.

Somo la sayansi ninalolipenda ni biolojia nalipenda kwa sababu linasaidia kuelewa maisha Kwa undani Kuangazia mwili wa binadamu mimea hadi mazingira ya neo tuzunguka Kila ninapojifunza biolojia na hisi kama ninafungua siri za jinsi uhai ulivyofanya kazi na hilo hunifanya nione dunia kwa macho mapia Pia biolojia hunivutia kwa sababu linahusiana wamoja kwa moja na maisha ya kila siku. Kwa afya lishe na utunzani wa mazingira na dharila tuumbali ni marifa ya nausaidia kufanya maamuzi bora kuhusu mwili wangu na ulimwengu ninaoishi. Kwangu ni somo lina changanya udadisi uelewa na zamini ya maisha.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa utulivu na akili wazi. Kwanza husikiliza bila kutatiza, nikijaribu kuelewa wanochokimaanisha. Baada ya kujitetea haraka, najua kuwa sii kila maoni yatakuwa rahisi kusikia. Lakini ninaamini kila maoni yana kitu cha kunifundisha hata kama nikubariani nacho moja kwa moja. Baada ya kusikiliza, huchambua maoni hayo kwa makini nachukua yale yenye kujenga na kuyaweka kama fursa ya ya kujiboresha na yale yasio na misingi huniwacha bila kuyaweka moyoni. Kwangu maoni ni sharubiro binafsi bila na mbali ni mwanga unaosaidia kuona maneno ya kukuwa na kuwa bora zaidi kila siku.

Ndiyo, nimeshawahi kununua tikiti za Tukio. Kila mara ninapofanya hivyo huwa na msisimuko fulani kwa sababu ninajua nimenunua uzoefu. Si tikiti tu huwa napanga mapema nachagua taarifa za Tukio na kuhakikisha tarehe ya muda vilivyoangana na ratiba yangu ili niweze kulifuraisha bila wasiwasi. Wangu kununua tikiti ni hatua ya kujipa kitu cha kujjifuraisha na kujiongeza kumbukumbu mzuri. Iwe ni tukio la mziki, semina au mkusanyiko wa kijami. Huona ni njia mzuri ya kujiongeza, maarifa, burudani na kukutana na watu wapya.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota, kunapokuwa kimia usiku na anga likiwaza wazi kuziangalia kunipa hisia ya utulivu na mshangao wa wakati moja hunifanya natafakari maisha ukubwa wa ulimwengu na nafasi yangu ndani yake, ni muda ambao hunisaidia kutuliza mawazo na kupumua kwa kina Pia kwangalia nyota hunipa hamsa hunikumbusha kwamba kuna mengi zaidi ninayo yaona kila siku na kwamba ndoto na malengo yangu ya naweza kuwa makubwa pia Kwangu ni zaidi ya burudani njia ya kidaftari kupata amani ya ndani na kuwanganika na ulimwengu wa utulivu.

Kinywaji ni nacho kipenda zaidi ni chai, naipenda kwa sababu inanipa utulivu na faraja. Haswaa, asubuhi na jioni baada ya usiku mrefu. Kikombe cha chai, hunipa muda wa kupumzika, kutafakari na kujipanga upya ratha yake laini na utulivu yake. Hunifanya nijisikie nyumbani hata kama nikopahali popote. Pia napenda chai kwa sababu inaeza kubadilika kulingana na hisia au wakati iwe chai ya maziwa, ya tangawizi, ya limau, kila aina ya latha yake na hisia yake. Kwangu chai sikinywaji tu, bali nisehemu ya utaratibu wangu unawosaidia kuwa mtulivu na mwenye nguvu kwa siku inayofuata.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa sita hadi masaa nane kila usiku. Hilo husaidia mwili na akili kupata mapumziko yakutosha ili nianze siku mpya nikiwa na nguvu na umakini napopata usingizi mzuri nafasi ya utulivu zaidi na uwezo wa kushughulika majukumu ya kila siku na kuchoka sana Ingawa kuna nyakati ratiba hubadirika kujitahidi kuheshimu muda wa kulala kwa sababu naamini usingizi ni msingi wa afya njema na utendaji bora wa kila siku.

Ninapendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu yenye mapangilio yenye mwanga wa kutosha hii kuniwezesha kuzingatia majukumu yangu bila vikwazo vingi usababu usbabufu Napenda pia mahali ambapo kuna urahisi wa kushirikiana na wenzangu wakati nahitajika lakini pia kuna nafasi ya kufanya kazi peke yangu bila kelele nyingi.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu hunivutia kwa sababu hunipeleka nje ya mipaka ya maisha ya kawaida na kujifanya nitumie mawazo yangu kwa kina kupitia hadithi hizo na furahia dunia zisizo za kawaida wahusika na kipeke na visa vinavyo changanya siri, maajabu na ubinifu, unipa nafasi ya kutoroka kidogo kutoka uhasira na kufikiria maambo ya mtazamo tofauti.

Kukinga mazingira ni jambo linalochukuliwa kwa umakini kila siku kujitahidi kupunguza taka kutumia rasili mali ya busara na kuchagua bidhaa rafiki kwa mazingira, Kwa mfano napendelea kutumia mifuko ya kutumia tena bada ya plastiki moja kwa moja na kuchagua maji au nishati kwa uangalifu. Pia hupunguza uchafu, uchafuzi kwa kuhakikisha si hutupi ovyo, na mara nyingi hujaribu kushiriki marifa au vitendo vyema kuhusu utunzaji wa mazingira na wengine.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati kwanza hupanga kazi zangu vizuri naanza kwa kuangalia ni kazi gani muhimu. Zipi zinaweza kusubiri na zipi zinahitaji umakini zaidi. Hii huniwezesha kuweka vipa umbele vya baada ya kufanya kila kitu kwa haraka bila mpangilio. Baada ya kupanga, kujitahidi kushughulika kazi moja baada ya nyingine bila kukimbilia au kupoteza muda kwenye vitu visivyo muhimu. Nikikutana na changamoto, kujaribu kutatua haraka lakini kwa utulivu na kuhasirisha au kuchelewesha bila sababu.

Ndiyo, napiga kura ninapopata fulsa na kuona kama wajibu na haki ya msingi ya raia. Njia ya kutoa sauti yangu kwa amani na kushiriki katika mamuzi yanao itajika jamii na inchi. Kabla ya kupiga kura, hujitahidi, kujielimisha, kusikiriza mitangazo, mitofauti na kufanya wamuzi kwa thamili yangu. Kwangu kupiga kura si tukio la siku moja tu Bali ni sehemu ya wajibika na kujali mastakabadhi Hata kama madiriko hayaonekani mara moja Naamini kila kuhula ina thamani na inachangia kujenga mwelekeo wa pamoja.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano, video huniwezesha kuona uso wa mtu, ishara zake za mwili na hisia zake, jambo ambalo huongeza uelewa na unganisho zaidi kuliko mawasiliano ya maandishi tu inafaa sana wakati wa mikutano ya kazi kujifunza au hata kuzungumza na marafiki na familia walioko mbali. Pia video hunifanya niwe karibu zaidi na watu wanapo mbalimbali kimwili na hufanya mazungumzo kuwa ya kibinafsi zaidi. Kwangu kutumia video ni njia bora ya kuwasiliana kwa ufanisi kueleweka vizuri na kudumisha uhusiano mzuri.

Mara nyingi natazama video mtandaoni kwenye majukwaa yenye uraisi na yaliyomo ya nayofa kama youtube au mitandao ya kijamii inayoruhusu video fupi au mafunzo napenda kuchagua video zinazonipa marifa burudani au mskumo kama mafunzo ya ujuzi mahujiano au video za hadidi za ajabu.

Ndiyo ni miwai shawai kusafiri kwa ndege ilikuwa uzoefu wakuvutia na kukumuka kwa sababu kila hatua ilikuwa mpya kuanzia uwanja wandege taratibu za usalama hadi kupaa angani nili hisi musisimuko na mchangao kuona dunia ilibadirika chini yangu na safari hiyo ilinipahisia ya kufungua ukurasa mpia. Kusafiri kwa ndege kulinifundisha pia umuhimo wa kupanga mapema na kuwa utulivu ingawa safali inaweza kuwa ndefu au ya kuchosha kidogo. Nilifurahi kama fulsa ya kutafakari kupumzika na kufikiria kwa supahali nilipokuwa na ninapokuenda. Kwangu ilikuwa zaidi ya usafiri ilikuwa uzoefu wa kujifunza na kukua.

Napenda mziki unaoguza hisia na kunifanya nitafakari, mara nyingi huvutiwa na nyimbo zenye maneno ya maana, ujumbe wa mtamaduni au simulizi la za maisha halisi, mziki wa utulivu hunisaidia kupumzika na kupanga mawazo haswa jioni au ninapohitaji utulivu wa ndani, wakati mwingine pia hufurahia mziki wenye mdundo lakini Unaopea amani na kunifanya nijisikie sawa Pia napenda mziki unanipea nguvu na hamasa Inapokuwa ni kazi au na jitahidi motisha bila kujali aina ya mziki kwangu ni zaidi ya burudani Rafiki wahisia njia kujieleza na msaada wa safari yangu ya kila siku.

Moja cha wema nilichofanya kilikuwa kusaidia mtu ambaya alikuwa na shida ya kubeba mzigo mzito kwenye soko. Niliona alikuwa anakibaliwa na nguvu na bila kwauliza sana nikamsaidia kubeba mzigo yake hadi garini yake. Kitendo hicho kilinifanya nijisikia furaha na kuthirika. Kwa sababu kilikuwa jambo dogo kwangu lakini lilimsaidia sana mtu mwingine.

Nina Linda faragha yangu mtandoweni kwa kuwa makini sana na taarifa ni nazo shiriki siwezi siweki binafsi ovyo hasa vitu kama namba za watu anuani tarifa yeti kabla ya kujiunga na programu tofauti programu mpya hujaribu kuelewa mashalti yake na aina ya taarifa ninayofanya.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini nilile linalipa fursa ya kutokua changamoto na kutumia akili yangu kikamilifu. Napenda kazi zinazohitaji kupanga kuamua hatua zinazofa na kuangalia matokio kwa sababu wakati nikishughulika na changamoto najisikia nikiwa jibika nikipata kwa athirika kukubwa pale kazini napoka milika Pia napenda jukumu linalo nihusisha kushirikiana na wenzangu kwa shiriano mzuri Kwani hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine na kurokuboresha ujuzi wangu.

Ndiyo, nimesha wahi kutembelea ziwa na mto. Ilikuwa uzowefu wa kutuliza sana kwa sababu mazingira yake huwa ni matulivu na kipeke. Kuona maji ya kitiririka ya kiwa kimia, hunifanya nipumzike kiakili na nijisikie karibu zaidi na asili. Pia kutembelea ziwa au mto hunipa mda wa kutafakari na kujitenga kidogo na kelele za maisha ya kila siku. Hewa safi, sauti ya maji, mathari ya asili, hunifanya nijisikie, nikiwa na amani na shukurani. Kwangu nisehemu ambayo hunijengea mpya na kunipa nguvu ya kuendelea.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao hunifurahisha kwa sababu hunifanya nitumie akili kupanga mikakati na kufikiria hatua zangu kwa makini. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujiburudisha bila kutumia skrini hasa nikiwa na marafiki au familia.

Ninaboreshanaje michakato ya kazi kwa hatua zinalenga kufanya kila kitu kuwa rahisi, haraka na yenye ufanisi zaidi. Kwanza waangalia kila hatua ya kazi na kuuliza je hii hatua inafaa aje? Inaweza kufanya kwa njia rahisi zaidi, hii usaidia kugundua maeneo yanayopoteza muda au kufanya kazi kwa ugumu bila sababu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi bila ni simu ya mkononi imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kutoa mawasiliano kupata taarifa kupanga ratiba na kujifunza mambo mapya tu kupitia simu inaeza kusiliana haraka na watu muhimu kufuatilia kazi zangu na kubaki nimeunganishwa na ulimwengu.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kwanza na picha kubwa kisha kushukua kwenye maelezo madogo Mwanzoni mwa wiki utazama majukumu yote yanao nisubiri na kuyaweka kulingana na umuhimu na muda wake na unisaidia kujua ni siku gani zinahitaji nguvu zaidi na zipi zinaweza kuwa nyepesi.

Ninaposhambulia mabadiliko kazini kwanza hujaribu kuelewa kwa kina sababu na lengo ya mabadiliko hayo. Hii huniwezesha kuangalia mabadiliko kwa mtazamo wa busara baada ya kuogopa au kuzingana nayo. Ninaskiliza maelezo kutoka kwa wenzangu au viongozi ili kujua jinsi mabadiliko yanaweza kuathiri kazi na majukumu yangu. Baada ya hapo hujipanga hatua kwa hatua ili kukubaliana na mabadiliko hayo. Hii inaweza kuwa inajifunza ujuzi mpya kubadilisha mafumu wa kazi na kushikiliana zaidi na wengine. Pia kujaribu kuwa na mtazamo chanya kuona mabadiliko kama fulsa ya kujifunza na kuimarisha ufanisi baada ya kiumawazo.

Nina hifadhi data yangu kwanjia mchanga nyiko ili iwe salama na raisi kuipata mara nyingi kutumia hifadhi ya mtandaoni kwa sababu inaruhusu kufikia taarifa zangu popote na pia usaidia kuzuia kupotea kwa data nikibadilisha au kupoteza kifaa. Pia unifadhi na kala muhimu kwenye kifaa changu binafsi au hifadhi nje kama flash au hard disk hasa kwa faili nyeti au zamuda mrefu.

Napenda kwenda cinema mara chache labda mara moja au mbili kwa mwezi huifanya iwe tukio malum baada ya kawaida ili niweze kulifurahisha zaidi Ninapo kwenda cinema hupenda kupanga vizuri kuchagua filamu ninayoipenda na wakati ambao nitakuwa huru kabisa kuifurahia bila haraka kwangu kwenda cinema si tu kuangalia filamu bali ni uzoefu wakupumzika kubadirisha mazingira na kujipa muda wakujiburudisha hivyo siye.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Inaosaidia kuwasiliana na watu muhimu kupitia simu, ujumbe na mitandao ya kijamii. Jambo linalofanya nibaki imeunganishwa kila wakati. Pia kutumia kusoma habari, kutafuta maarifa na kujifunza mambo mapya kwa haraka. Mbali na hiyo, hutumia simu kupanga maisha yangu ya kila siku. Kama kueka vikumbusho, kupanga ratiba na kufuatilia kazi. Wakati mwingine huitumia pia kwa burudani nyepesi kama kusikiriza muziki au kutazama video fupi. Kwa ujumla, simu ni chombo cha mawasiliano, maarifa na mapangilio katika maisha yangu.

Ndio, napenda kunywa maziwa nayapenda kwa sababu ya kinywaji rahisi lakini chenye manufaa kwa mwili. Hunipa nguvu na kunifanya nijisikie, nimeshiba kidogo, haswa, asubuhi au jioni. Pia napenda maziwa kwa sababu yanaweza kunywewa kwanjia tofauti ya kiwa pikee yake, pamoja na chai au hata kwenye uji. Kwangu ni kinywaji cha kawaida lakini chenye mchango mkubwa katika afya na utaratibu wa kila siku.

Shughuli yangu ni kupendezwa inahusiana na uchambuzi wa taarifa na kuelewa mifumo. Napenda kuchunguza uhusiano kati ya maielezo tofauti, kuona muundo ambao unaweza kutokuwa wazi maramoja na kutoa mwanga au ufanuzi ambao unasaidia mtu kuelewa jambo fulani kwa undani zaidi. Hii si tu kwa kunifurahisha kupata majibu sahihi mbali pia ni kuhusu mchakato na kufikiri kupanga hoja na kuona jinsi sehemu ndogo ndogo zinavyonganga kuwa jamii.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mingi si kwa sababu mafuta hayana radha mbali kwa sababu mlo wa ufiano ufanya mwili na akili kufanya kazi kwa usahihi. Chakula kisicho na mafuta kinaongeza hisia ya huwazi, ya utulivu na kufanya akili iwe tayari kuchambua kupanga na kuelewa mambo kwa kina. Hii ni muhimu kwa ni neno nafsi linazo shirikina na kile kitu tunachokula mwili wenye urahisi ufanya kazi ufanya kazi vizuri zaidi.